Ninahisi usingizi sasa, ni saa ngapi, saa tatu usiku, lazima nilale mapema, kesho niamke asubuhi, kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi, nimezima taa zote na kufunga mlango, je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi, hebu niangalie, ndio, imeweka vizuri, nitazima simu yangu, isilete kelele usiku, naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha. Mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya. Nitakuwa na nguvu kena. Lala salama mume wangu. Usiku mwema.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

Ninahitaji kwenda sokoni, jee nina horodha yangu, hebu niangalie, unga sukari mafuta ya kupima na sabuni, imeandika yote. Ninahitaji pia kununua mboga, vitunguu na nyanya, beiza vitu zimepanda sana wiki hii, lazima nitumie pesa kwa akili. Je nina nikanunue kwa wingi au kidogo kidogo. Kwa wingi ni nafuu zaidi lakini pesa sasa ni chache. Nadhani nitanunua vitu muhimu tuleo. Nitarudi wiki ijayo kwa mengine duka lile kubwa lina punguzwa leo. Nitakwenda huko.

Kuweza kuishi bila teknolojia inaweza kuwa changamoto kubwa. Katika ulimwengu wa kisasa, teknolojia imekuwa sehemu kubwa ya maisha yetu. Kila mtu ana simu za mkono, kompyuta na vifaa vingine vya kidijitali. Hata hivyo, tunaweza kufikiria jinsi tunaweza kuishi bila vifaa hivyo. Kuishi siku moja bila teknolojia inaweza kutupa fursa kuungana na mazingira yetu kwa njia tufauti. Ninaweza kujikita katika asili kuzungummza uso kwa uso na familia na marafiki bila usumbufu wa simu au kompyuta. Hii inaweza kuimarisha mausiano yetu na kuwapa watu wetu muda wa dhamani ambao mara nyingi tunakosa kwa sababu ya kuzongwa na teknolojia. Kukosa teknolojia kunaweza kutuondolea msongo wa mawazo. Katika ulimwengu wa kudijitali unakabiliwa na habari nyingi na taarifa zisizo na mwisho hii inaweza kusababisha wasiwasi na hisia za kukosa. Bila kujua hadithi zinazoendelea kwenye mitandao ya kijami. Fursa ya kurejea kwenye shughli za kawaida. Unaweza kuridhisha mchezo ya inje kuunza kazi bustani au hata kujifunza kupika mapishi mapya pasipokuwa na teknolojia. Teknolojia pia ni muhimu kwa ajili ya kuwasiliana na watu ambao wako mbali na dunia. Sehemu ambayo ni mbali mfano marafiki na familia. Teknolojia imekua muhimu kwa kuweza kutufunza mafunzo mbali mbali.

Changamoto kubwa ambayo napitia kazini ni usimamizi wa muda. Katika mazingira ya kazi yetu kazi hustahili kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja. Na mara nyingi tunajikuta tukikosa muda wa kutosha kumaliza majukumu yetu. Hii inaweza kusababisha wa msongo wa mawazo na kupunguza ubora wa kazi. Ni muhimu kuweka kipaumbele na kupanga nyakati za kazi ili kuhakikisha kuwa tunapata muda wa kutosha kumaliza kila kitu bila kukimbilia uhusiano na wenzetu ni changamoto nyingine muhimu katika mazingira ya kazi watu wanatoka kwenye asili na mitazamo tofauti hii inaweza kusababisha migogoro au kutoelewana, wakati mwingine mbinu za mawasiliano hazifanyi kazi vizuri. Na matokeo yake ni mizozo ambayo yanaweza kuadhiri uzalishaji wa kazi. Hapa ndipo umuhimu wa mawasiliano bora unapo onekana muhimu kujifunza jinsi ya kushirikiana na wengine kwa njia ya heshima na kuelewana.

Mi hupenda kuandika kutumia kompyuta kwa minajili ya kuweza kufanya au kuandika kwa haraka. Kompyuta inaweza kukupa maoni mbali mbali jinsi ambavyo unaeza andika kwa ufasaha na kwa njia inayofaa bila kupoteza muda wowote. Pia huwa rahisi kwa sababu au unaweza kutumia muda mfupi zaidi kwa jinsi hauhitaji kalamu wala karatasi kuandika unaandika kutumia teknolojia ambayo inaweza kusaidia kupata maoni mbalimbali kwa kitu ambacho unataka kuandika maandiko ya kompyuta pia yanaweza kukuwezesha msomaji kusoma kwa ufasaha kwa sababu maandiko hayo uonekana vizuri ukilinganisha na maandiko ambayo ungeandika kutumia mkono.